Kazi ninayoidhamini zaidi ni ya uwandishi na ufundishaji wa maarifa. Kazi inanipa nafasi ya kusaidia watu na kujifunza kukuza ujuzi wao na kufanya maamuzi bora maishani. Pia inaniruhusu kushirikiana na watu na tamaduni tofauti na kuelewa changamoto zao. Kwangu, kazi yenye thamani ni ile inalipa pesa tu mbali inaniletia mabadiliko, chanya kwa jamii, inajenga tabia njema na inachangia maendeleo ya kizazi kijacho.

Msimu ni naoupenda zaidi ni msimu wa mvua napenda mvua kwa sababu huleta uhai kwa mimea, huifanya ardhi kuwa na kijani na huleta hewa safi na baridi. Pia ni wakati mzuri wa wakulima kupanda mazao yao hivyo huongeza uzalishaji wa chakula. Sauti ya mvua inaponyesha hunipa utulivu na hunisaidia kupumzika.

Napendelea baridi ya wastani kuliko joto kali. Baridi unifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu za kufanya kazi. Pia ni rahisi kuvaa nguo za kujikinga na baridi kuliko kuvumilia joto kali. Hata hivyo, sipendi baridi kali sana. Napendelea ile ya kupendeza inayoniruhusu kufanya shuguli za kila siku kwa urahisi.

Napenda sana juisi ya embe. Kwa sababu inaradha tamu na ya asili, harufu nzuri na ina vitamini nyingi zinazosaidia afya ya mwili. Pia hunipa nguvu na hunifanya nijisikie mwenye furaha. Wakati mwingine pia hufurahia juisi ya machungwa hasa wakati wa joto.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya inani nipa fursa ya kugundua ladha tofauti tamaduni za watu wengine na mbinu mpya za upishi. Pia hunisaidia kupanua maendeleo yangu ya chakula na kujifunza vyakula vinavyofaa kwa afya kujaribu chakula kipya hunifanya nijisikie mwenye masisimko na hamu ya kujifunza zaidi.

Uzoefu ulio nishangaza zaidi ni kuona jinsi watu kutoka sehemu tofauti za dunia wanavyo uliza maswali yanayofanana kuhusu maisha elimu na ndoto zao. Stajabisha kuona jinsi neno moja la msaada au maelezo rahisi linaloweza kumsaidia mtu kuelewa jambo ngumu au kupata motisha. Pia unishangaza jinsi watu wanavyo wabunifu na wazi wanapo shiriki mawazo yao.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogu. Siku hiyo ningeweza kutumia muda kusoma vitabu, kuzungumza na watu ana kwa ana kufanya mazwezi au kutembea inje kufurahia mazingara. Pia ingenisaidia kupumzisha akili na macho kutoka kwenye skrini. Wakati mwingine kupumzika kutoka teknolojia ni jambo nzuri kwa afy ya mwili na akili.

Kwa kawaida ninashauri kunywa takribani glasi sita kwenda nane za maji kwa kwa siku. Kulingana na hali ya hewa na kiwango cha shughuli unazofanya. Kunywa maji ya kutosha husaidia mwili kufanya kazi vizuri, huboresha ngozi na huzuia upungufu wa maji mwilini. Ni vizuri pia kunywa maji kidogo kidogo siku nzima badala kunywa mengi kwa mara moja.

Napenda zaidi filamu za kunisisumua, yaani action, za mafumbo na upelelezi, mystery au thriller. Pamoja na filamu za kielimu na za kunihamasisha, inspirational. Aina hizi, hunifanya nifikirie kwa kiina, nijifunze mambo mapya na nijisikia nimepata motisha. Pia wakati mwingine hufurahia filamu za vichekesho kwa ajili ya kupumzisha na kufurahia muda.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika ni jambo la kufurahisha kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa mbunifu, kujaribu mapishi mapya na kuandaa chakula chenye afya. Pia ni njia nzuri ya kuonyesha upendo kwa watu wengine kwa kuwa andalia chakula kitamu. Zaidi ya yote, kupika huni saidia kupumzika na kufurahia machakato wa kuandaa chakula.

Napenda sana mchezaji Lionel Messi katika soka. Nina muheshimu kwa sababu ni mchezaji wa kipekee mwenye ujuzi mkubwa kushambulia na kucheza kwa akili na hekima. Pia napenda mchezaji Lebron James katika basketboli kwa sababu ana nguvu anauongoza timu mzuri na ni mfano wa nidhamu na kujituma. Wote hutoa motisha na kunifanya nifurahie michezo zaidi.

Ndiyo napenda sana kujifunza historia. Historia hunipa fursa ya kuelewa jinsi dunia ilivyokuwa, zamani, tamaduni, tofauti na sababu za matukio muhimu. Inanisaidia pia kujifunza kutokana na makosa ya zamani na kusherekehea mafanikio vizazi vilivyo pita. Kujua historia huni kunanifanya ni fahamu muktadha wa maisha na sasa na kunitoa mtazamo mpya mpana wa dunia.

Ndiyo ni mewahi kusafiri mahali pazuri kama vile buga la kitaifa na fukwe za kitalii. Kwa mfano kutembea buga la serengeti kuna nivutia sana kwa sababu ya wanyama wa porini na manthari ya asili. Pia fukwe za kitali zenye mchanga mweupe na maji ya samawati huwa ni mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia upepo wa bahari. Haya ni uzoefu wa kipekee unao sababisha furaha na kutia mwa.

Tendo cha wema ambacho nimewai kufanya ni kusaidia mtu aliyekuwa kwenye shida ya kifedha kwa kumpa, ushauri na njia ya kupata msaada bila kutegemea kutegemea chochote. Kitendo hii kilinipa furaha kubwa na kuona alivyo patia suluhisho au afueni. Pia mara nyingine hunifurahisha kuwasaidia watoto kujifunza mambo mapya au kuwasomesha bila malipo. Kwa sababu wema huzaa furaha na matumaini kwa wengine.

Ya teknoloji na nayo ipenda na kuyaminia ni google ninaiyamini kwa sababu inajulikana kutoa huduma zenye ubora kama injini yake ya utafutaji ramani nazi zi zaki digitali na programu za elimu pia inahistoria ya kuwekeza katika ufumb ufumbuzi wa teknoloji endelevu na hutoa zana ambazo zinaweza kusaidia watu duniani kote kufikia tarifa na kujifunza. Hata hivyo ni muhimu kutumia huduma zake kwa makini na ku kujali faraga.

Kizo yangu ya ndoto ni kusafiri kwenye mahali penye mazingara ya asili na utulivu. Kama vile kisiwa chenye fukwe, zurin au buga la wanyama. Ningependa kuamuka asubui ni kiangalia bahari, kutembea ufukweni, kuogelea na kufurahia upepo safi. Pia ningependa kutembea maeneo ya historia, kuonja vyakula vya asili na kujifunza tamaduni mpya. Zaidi ya yote likizo ya andoto kwangu ni ile inayo changanya kupumzika, kujifunza na kujifuraisha.

Mwezi ninaupenda zaidi ni disemba na penda mwezi huu kwa sababu mara nyingi unahusiana na likizo furaha na sherehe za familia na marafiki Pia ni kipindi cha kupumzika baada ya mwaka mzima wa shuguli na hutoa nafasi ya kutafakari mambo yaliopita na kupanga malengo mapya Hali ya hewa mara nyingi ni baridi kidogo ambayo unifanya nijisikie mtulivu na furaha.

Kinywaji ninachopenda zaidi ni juisi ya embe. Ninapenda kwa sababu ina ladha tamu ya asili ni baridi na inafaa kunywa wakati wowote wa siku. Pia ni chenye vitamini nyingi zinazosaidi afya ya mwili na kunipa nguvu. Wakati mwingine pia nafurahia chai ya asubuhi kwa sababu hunipa faraja na kunisaidia kuamka vizuri.

Ndiyo napenda sana kulima bustani. Inanisaidia kuungana na asili kupumzika na kuona mimea ikikuwa hatua kwa hatua. Pia nifuraha kwa ya kipekee kuvuna matunda au mboga ulizo panda kwenye mwenyewe au kuonja latha ya asili. Kulima bustani pia hufundisha, uvumilivu, nidhamu na kunisaidia kuelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingara.